Kujihisi kusubiri kwenye mstari mara nyingi ni mchanganyiko wa subira, uvumilivu, uchovu kidogo na mara nyingine kutojisikia vizuri. Hata hivyo, unaweza kutumia muda huo kwa njia chanya kama kusoma, kupanga mawazo, kujitafakari au kufurahia mazingira kidogo ili kufanya muda usiwe mzigo na uwe na tija zaidi.

Ili kuongeza uzalishaji wangu, huwa na mchanganyiko wa mbinu za kupanga, kuzingatia muda na kudumisha mtazamo mzuri. Kwanza kabisa, hupanga kazi zangu kwa vipao mbele. Hii inamaanisha kutambua kazi muhimu zaidi zinazohitaji nguvu na umakini mkubwa. Kisha kuzitekeleza kwanza kabla ya kuzingatia kazi ndogo.

Mimi hutumia muda wangu kwa uangalifu. Huweka ratiba za kila siku na kugawa muda kwa kila jukumu, nikizingatia mapumziko madogo ili kuepuka uchovu. Kutumia mbinu za muda kama Pomodoro technique au orodha ya kazi ndogondogo kufanya kazi kubwa isiwe ya mzigo na kuongeza tija kwa kiwango kikubwa. Aidha, ninaweka mazingira mazuri ya kazi. Huu ni pamoja na kuhakikisha eneo la kazi limepangwa vizuri. Likiwa safi na bila usumbufu. Mazingira tulivu na yaliyopangwa husaidia akili yangu kuzingatia kazi kikamilifu bila kupoteza muda au nishati.